Wakati wenye baridi kali mimi najifungia kwa blanketi nalala, nabonyeza rununu yangu naangalia vitu vinavyo wekwa mtandaoni, maanake ni lazima nijue kinachoendelea ulimwenguni mzima. Na hivyo, ndo vile mimi natumia wakati wangu wenye kuna baridi.

Wakati mwingi, kama kuna baridi, utapata natumia Wi-Fi. Maanake, data ya simu itaenda mbio sana. Data ya simu huenda mbio sana. So, Wi-Fi itasaidia sana kwa sababu ukiwa mtandaoni, kazi yako ni kubonyeza tu ukisonga, ukisonga, ukisonga, ukifanya mambo na kuelewa yanayotendeka ulimwenguni mzima.

Asubuhi mi napenda kunywa chai, manake chai yanisaidia nisikie ni kama niko sawa ili naeza anza kufanya shugli zangu, mara kuosha vyombo, kutandika kitanda, kama niko na shugli za shule hapa pale, chai na kufanya usikie ni kama umepata ile nguvu ya kufanya shugli.

Mimi ningependa kujaribu ule mchezo ambao mtu anaekwa kwenye kamba alafu unarukishwa unaenda ile pande nyingine lakini sasa hapo chini ulipopapita ni shimo ama ni miti mingi. Yaani inakaa inatisha kidogo alafu inafanya mtu anasikia adrenalin rush. Hiyo ndo mchezo ambayo mi nigependa kujaribu.

Haa, ndiyo, nimetra pole ni kama kuna mtu alikuwa anagonga ama anabisha mlangoni kwangu. Nilikuwa nasemaje, nimewahi kusafiri kwa ndege, nilisafiri wakati nilikuwa naenda Malaysia na Singapore, ee nilijienjoy sana na nilipenda manake, yaani usafiri wa ndege ni raha sana, ni raha sana.

Napendelea suruali iau siketi. Mimi napendelea suruali. Sa hii dunia si mzuri. Mambo yanafanyika mambo yenye si mazuri. Na saa zingine kuvaa suruali ni kutumia hiyo kama kinga. Ili watu wasije wakanifanyia mambo mabovu.

Ndoto yangu kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kusafiri dunia mzima. Niende kwa inchi mingi, tofauti, tofauti. Ili nione vile wawanaishi huko, nini wanakula, wanafanya nini. Nipige picha, nichukue video. Na pia tu nisikie raha, nigonje chakula chao, nisikie kinaonja vipi.

Kipindi gani cha televisheni naho kipenda? Mimi napenda sana kipindi kilikuwa kwa televisheni ya Citizen hapa nchini Kenya kilikuwa kinaitwa Maria. Maria ilikuwa kipindi safi sana. Kipindi kilikuwa maarufu kila mtu walikuwa anaipenda.

Napenda kuenda madukani lini. Mimi napenda kuenda madukani jumamosi. Manake hiyo ndo siku ambayo nikona nafasi na naeza enda kama nilikuwa naitaji kitu kutoka uko. Lakini kama si jumamosi maramingi nitaenda kukikuwa ijumaa ama katikati ya wiki wakati watu sio wengi.

Muziki gani unaosikiza mara nyingi? Mziki ambao mimi napenda kusikiza sana mara nyingi ni mziki aina ya pop. Napenda sana pop na huu wanadada anaitwa lini anakuwanga ameimba nyimbo safi sana. Napenda sana lini ndio maana napenda kusikiza pop kila siku lazima nisikize pop.

Najilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Mara mingi mtu hajui wakati wataanza kukutishia. Lakini vile nivyojipanga ni kuamba watuambao wanantishia na wabloki. Nikisha wabloki hawaezi ona video zangu tena ni hawatanisumbua tena. Lakini wakikuwa wanaenda wakirudi na akounti zingine mpia. Inakua tu sasa kazi yangu ni kuenda nikiwatoa, nikiwatoa, nikiwatoa. Kwa ajili ya usalama wa moyo wangu na pia peace.

Je, unapenda upepo au AC. Naeza sema, napenda zote kwa mida tofauti. Napenda upepo, pale ambapo jua limewaka sana na niko nje, alafu upepo unakupepea, unasikia raha, unasikia vizuri. Alafu napenda AC, wakati niko nyumbani na kuna joto jingi, wakati nimeasha AC, inanisaidia sana kusikia vizuri na kuniletea kabaridi kwa umbali.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kila siku. Kila siku lazima nitumie mtandao ya kijamii. Maanake hapo ndipo naongea na marafiki zangu, naona taarifa ambayo dunia inaendelea aje, nini zinafanyika, nini inaendelea.

Je, unapenda michezo? Unapenda kucheza michezo ya video? Hapana mimi wakati nimezaliwa hapa nchini Kenya, michezo ya video haichezwi na watoto wa kike na hivyo sijacheza michezo ya video na hata bado sijajipa shughuli ama kujifunza jinsi ninavyofaa kucheza hizo michezo.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Naeza sema, mtu aliyenifunza jambo la muhimu. Nataka niseme si mtu, bali ni dunia. Manake vile vitu usivyofunzwa na mzazi, unafunzwa na ulimwengu. Na jambo kubwa ambalo nilisoma, katika kukua kwenye izi enzi za kuwa mtu mzima, ulimwengu utakufunza mengi sana.

Unapanga kazi zako vipi? Kazi zangu jinsi navyo zipanga nazipanga kuanzia zile ambazo zinahitaji mimi kufanya jambo sasa na sasa hivi na zile ambazo zinahitaji kungoja kidogo na zile ambazo hazina haraka ili kutekelezwa na zipanga kuendana na vile zinahitajika.

Unafanya nini ili kujitunza? Kile ninachokifanya ili kujitunza, nnajipanga sana sana na chakula ninachokikula. Sii vile vichakula ambavyo havisaidii mwili wangu, na kula chakula kinachosaidia mwili wangu kunipatia nguvu, na pia kinafanya misuli zangu zimee, ili nikuwe mtu mwenye naeza jisimamia na kufanya vitu zangu.

Napendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Naeza sema, mimi napendelea mwanga wa kati, maanake mwanga mkali, utaona kama macho yanasikia vibaya, hautaona vizuri, utaanza kuona ni kama unaona vitu vina vinaninginia kwenye macho. Muanga wakati ni muema na mzuri kwa macho.

Msimu gani wa mwaka ambao mimi naupenda zaidi? Napenda msimu wa mwezi wa saba. Mwezi wa saba ndio mwezi ambao mimi nilizaliwa ni siku yangu ya kuzaliwa tarehe kumi na tano. Napenda sana mwezi wa saba pia kwa sababu, anga ama uko nje kuna joto na baridi kidogo kwa umbali, jua si kali kama Januari.

Chakula mimi ninacho kipenda zaidi ni pilau. Pilau ya nyama haswa, hicho chakula nakipenda sana. Pilau kwanza ukikuwa umeweka zile viungo vyake. Nyama ikuwe imeiva kabisa. Vitunguu vyako vimetoshea vizuri. Napenda sana pilau mimi.

Je, napenda kuogelea? Naweza sema sijui kuogelea mimi. Lakini ningekua najua kuogelea. Ningeishi karibu na bahari ama ningeishi kwenye nyumba ambazo zikona mahali pa kuogelea. Manake naweza penda sana kujua kuogelea ili niogelee kila siku jioni ama asubuhi.

Mkate wa aina gani ninaupenda? Mimi napenda mkate wa brownie. Mkate ulio na viungo vingi ambavyo vinasaidia mwili katika kila pande. Mkate wa brownie ni mkate mzuri sana, unasaidia mwili, kwanza huo ndo inafaa watoto wakuwe wanakula.